Mimi napenda kuenda dukani wakati wa asubuhi na ni wakati ambao hakuna watu wengi. Kwanza kabisa, asubuhi ni wakati ambao akili yangu huwa tulivu na enye umakini zaidi. Baada ya kuamka, kujipanga na kuanza siku yangu nikiwa na nguvu mpya, mimi hujihisi nikiwa tayari kufanya maamuzi sahihi. Ninapo kuenda dukani asubuhi, siwezi kusongwa na kelele nyingi wala msongamano wa watu. Hali hii hunisaidia kuzingatia kile kilicho nileta dukani humo na kukinunua bila kukimbizwa au kufurugwa na mazingira yanayo nizunguka. Pili ninapenda kuenda dukani asubuhi kwa sababu huduma huwa bora zaidi. Wahudumu wengi huwa bado wana nguvu na wako tayari kuwahudumia wateja kwa ustaarabu na subira. Inakua rahisi kuuliza maswali kupata maelezo kuhusu bidhaa au hata kupendekezewa bidhaa mbadala pale unapohitaji. Tofauti na jioni ambapo watu huwa wamechoka na dukani kuna msongamano. Asubui huhuleta hali ya heshima na maelewano kati ya mteja na mhudumu sababu nyingine muhimu ni urahisi wa kupata bidhaa ninazohitaji wakati huo wa asubuhi. Asubui, bidhaa nyingi huwa bado zipo kwenye rafu na zikia katika hali nzuri. Sii rahisi kukosa bidhaa kwa sababu ya wateja wengi kuwa wamesha zinunua. Hii husaidia kupanga matumizi yangu vizuri na kuepuka kununua vitu nisivyo vihitaji kwa sababu tu ya kukosa kuchagua kutokana na chaguo zilizopo dukani humo vile vile, kuenda dukani asubuhi hunisaidia kuokoa muda. Kwa kuwa hakuna foleni ndefu wala msongamano, mimi humaliza manunuzi yangu kwa haraka na kurejea kuendelea na majukumu mengine ya siku. Hii hunipa nafasi ya kutumia muda wangu kufanya mambo mengine muhimu kama kazi, masomo au mapumziko mafupi ya kutafakari. Kwa upande wa afya ya akili asubuhi hunipa amani ninaohitaji sipendi mazingira yenye kelele nyingi na watu wengi kwa sababu hunifanya nijisikie kuchoka haraka. Dukani asubuhi hunipa nafasi ya kupumua kwa utulivu, kutembea taratibu na kuchagua bidhaa bila shinikizo. Hali hii hunifanya niwe na furaha na kurithika hata baada ya kumaliza manunuzi. Kumalizia, mimi napenda kuenda dukani wakati wa asubuhi kwa sababu ndio wakati mwafaka na hakuna watu wengi dukani.

Kwa upande wangu, ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Moja ya sababu kubwa, zinazo nifanya nipende kufanya kazi nyumbani ni kupunguza usumbufu. Tofauti na ofisini ambapo mara nyingi kuna kelele, mazungumzo ya siyo ya lazima au mikutano isio pangwa, nyumbani ninaweza kujitengenezea mazingira tulivu yanayo nisaidia kufikiri kwa kina. Utulivu huu hunipa nafasi ya kutumia mawazo yangu kikamilifu na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Aidha kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuokoa muda na gharama. Sina haja ya kusafiri kila siku kwenda kazini. Jambo ambalo hunipunguzia uchovu na kunipa muda wa ziada wa kujihusisha na mambo mengine ya muhimu kama kujifunza ujuzi mpya. Kutafakari au kupumzika muda ambao ningetumia barabarani naweza kutumia kuboresha kazi yangu au kujijenga kibinafsi. Vile vile, kazi ya nyumbani hunipa uhuru wa kusawajizisha maisha ya kazi na maisha binafsi. Naweza kupanga muda wa kazi na muda wa mapumziko kwa usawa. Hivyo kunisaidia kuepuka msongo wa mawazo hitaji kupumzika kidogo ninaweza kufanya hivyo bila ku averi, ratiba yangu, jambo ambalo lina nifanya niandelee kuwa na nguvu na motisha ya kufanya kazi zaidi kwa bidii. Zaidi ya hayo, kufanya kazi nyumbani uniruhusu kutumia teknolojia kwa fanisi kupitia interneti na vifaa vya kisasa ninawaza kuwasiliana na wenzangu, kushiriki mawazo na kutekeleza majukumu yangu kama nipo ofisini. Teknolojia imenifanya nihisi kuwa karibu na timu yangu licha ya umbali wa kijografia. Kwa ujumla, kufanya kazi nyumbani nichaguo ninalo ipenda sana kwa sababu ya kunipa uhuru, utulivu na ufanisi katika kazi yangu. Jambo hili limenisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu binafsi, mwenye kupanga muda vizuri na mwenye kuwajibika zaidi. Ninaamini kuwa kufanya kazi nyumbani si tu nje ya kazi bali ni mtindo wa maisha unaoni saidia kufikia malengo yangu kwa mafanikio makubwa zaidi.

Nimeyapata mafanikio kadha wa kadha kutoka kazini mwangu. Moja wapoo ya mafanikio makubwa nilioyapata kazini ni kuongezeka kwa ufanisi katika utendaji wa majukumu yangu. Kwa muda, nimejifunza kufanya na kupanga kazi zangu kwa umakini, kueka vipa umbele na kutumia muda wangu kwa busara. Hili limesababisha kazi yangu kukamilika kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Jambo linano nifanya ni kupata amani na imani kubwa kutoka kwa wasimamizi wangu na wanzangu. Aidha nimefanikiwa kukuza ujuzi wangu wa kitaaluma kupitia mafunzo mbalimbali, uzoefu wa vitendo na kujifunza binafsi. Nimeongeza maarifa yangu katika eneo langu la kazi. Ujuzi huu umenisaidia kukabiliana na changamoto kwa ujasiri. Kutoa suluhisho bunifu na kuchangia mawazo yenye tija katika timu ninaifanya nayo kazi. Mafanikio mengine muhimu ni kuimarika kwa uhsiano, wangu na wengine kazini. Nimejifunza kufanya kazi kwa ushirikiano, kusikiliza maoni ya wengine na kueshimu mitazamo tofauti. Ushirikiano mzuri umechangia kufanikisha miradi kwa ufanisi na kuunda mazingira mazuri ya kazi yenye mshikamano na heshima. Pia, nimepata mafanikio ya kubeba majukumu makubwa zaidi. Kupitia kwa minika na kuonyeshe uwezo angu, nimepewa nafasi ya kuongoza au kushiriki katika miradi muhimu. Hili limeongeza kujiamini kwangu na kunipa fursa ya kuonyesha uwezo wangu wa uongozi na wajibikaji. Zaidi ya hayo, mafanikio nilio ya pata ya yamenifundisha dhamani ya nidhamu, kujithamini na kujifunza kutokana na makosa. Kile changamoto nilio kutana na imenipa funzo jipia na kila ushindi mdogo umeongeza ari yangu ya kusonga mbele. Mafanikio haya si yangu peke yangu, bali ni matokeo ya msaada wa timu, ushauri wa wakubwa na mazingira mazuri ya kazi. Kwa ujumla, mafanikio nilio ya pata kazini ya menijenga kukuwa mfanya kazi bora mwenye maono na malengo makubwa zaidi. Ya menipa imani kwamba kwa bidii, kujifunza endelevu na mtazamo chanya, inawezekana kufikia mafanikio makubwa zaidi. Ninaendelea kujituma kila siku nikio na thamira ya kuendeleza, mafanikio haya, na kuchangia maendeleo taasisi ninayofanyia kazi pamoja na maendeleo yangu binafsi.

Mimi huwasiliana na wafanya kazi wenzangu kupitia njia mbili kuu. Kwanza kabisa, mimi hutumia simu za ofisini kama njia moja wapo muhimu ya mawasiliano. Simu hunisaidia kuwasiliana haraka pale panapo hitajika majibu ya haraka au ufafanuzi wa jambo fulani. Kupitia simu naweza kuuliza maswali, kutuwa maelekezo au kufuatilia maendeleo ya kazi bila kucheloyeshwa majukumu mengine. Ninapiga simu kwa sauti ya heshima nikiwa mtulivu na wazi. Ili kuhakikisha ujumbe ninao utoa, unaeleweka vizuri na hauleti mkanganyiko. Pili, napendelea sana kuongea ana kwa ana na wafanya kazi wenzangu mawasiliano ya moja kwa moja hunipa fursa ya kuona luga ya mwili sura na hisia za mwenzangu. Jambo linalo nisaidia kuelewa vizuri zaidi ujumbe unaowasilishwa. Ninapo zungumuza na uso kwa uso, huwa ninahakikisha ninasikiliza kwa makini bila kukatiza. Kwa sababu kusikiliza nisehemu muhimu ya mawasiliano bora. Hii hunijenga kama mfanya kazi anayeaminika na anayeheshimu maoni ya wengine. Zaidi ya hayo, ninahakikisha kuwa mawasiliano yangu ya nafanyika kwa heshima na ustaharabu wakati wote. Hata pale tunapo kuwa na maoni tofauti mimi huchagua maneno yenye busara ili kuepuka migongano isiyo ya lazima. Ninaamini kuwa tofauti za mawazo ni chanzo cha ubunifu. Hivyo huzitumia kama fursa ya kujifunza na kujiboresha zaidi kazini badala ya kuziona kama chanzo cha migogoro. Pia, mawasiliano yangu na wafanya kazi wenzangu hulenga kujenga ushirikiano wa timu kwa moyo mmoja. Ninapo pata nafasi, mimi huwapa motisha kuwashukuru kwa kazi nzuri na kuwapa mrejesho wa kujenga. Hili huwafanya wajisikie kuthaminiwa na kuongeza ari yao ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Mawasiliano chanya hujenga mazingira ya kazi ini amani na huchangia mafanikio ya pamoja.

Kumbukumbu nzuri niliyo nayo ya shule ni siku ambayo nilienda kuzuru ziwa la naivasha. Nakumbuka siku hiyo ilianza kwa hamasa kubwa. Asubuhi mapema tulikusanyika shuleni tukiwa na furaha nishati na matarajio makubwa. Kila mwanafunzi alikuwa na hamu ya kuona mambo mapya na kufurahia safari pamoja na marafiki. Tulipopanda basi vicheko na nyimbo vilitawala. Na walimu wetu walihakikisha tunazingatia nidhamu na usalama. Safari yenyewe ilikuwa ya kufurahisha kwani tulipitia maeneo mbalimbali mazuri na kujionea mandhari ya kuvutia. Tulipofika ziwa naivasha nilishangazwa sana na uzuri wa mazingira yale. Ziwa lilikuwa pana na lenye maji yaliyotulia. Lilizungukwa na miti ya kijani na wanyama mbalimbali kama viboko na ndege wa aina tofauti. Hapo ndipo nilipotambua kwa vitendo yale tuliyokuwa tukisoma darasani kuhusu jiografia na mazingira ya asili. Mafunzo yale ya nje ya darasa yalifanya maarifa ya darasani yawe hai zaidi na rahisi kuyaelewa. Zaidi ya masomo, safari hii ilinipa kumbukumbu nzuri ya urafiki na mshikamano. Tulishirikiana kula chakula, kupiga picha na kubadilishana hadithi. Wakati huo ulituleta karibu zaidi kama wanafunzi na pia ulitupa nafasi ya kuwaona walimu wetu kwa mtazamo tofauti kama walezi na waongozaji wa safari. Ukaribu huo ulijenga mahusiano mazuri na kuongeza heshima baina yetu. Safari ya ziwa naivasha ilinifundisha pia umuhimu wa kutunza mazingira. Tulikumbushwa kutoharibu mimea kutotupa taka ovyovyo na kuheshimu wanyama waliokuwepo. Mafunzo haya yalinifanya nione jukumu langu kama raia katika kulinda rasilimali za asili kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa ujumla kumbukumbu za kuzuru ziwa naivasha wakati wa shule ni moja ya kumbukumbu bora sana katika maisha yangu ya masomo ilikuwa safari iliyojaa furaha elimu na mafunzo ya maisha hadi leo ninapokumbuka safari hiyo hujiona nikiwa tena mwanafunzi mdogo niliyejaa ndoto shauku ya kujifunza na matumaini ya maisha yajayo.

Mimi hulishambulia tatizo kazini kwa njia mbali mbali. Kwanza kabisa, ninapo kutana na tatizo kazini, mimi huanza kwa kurufuatilia kwa makini chanzo cha tatizo hilo. Ninaamini kuwa huwezi kutatua tatizo ipasavyo bila kuelewa kini chake. Hivyo, nachukua muda kuchunguza mazingira ya tatizo, kuuliza maswali pali inapo bidi na kukusanya taarifa zinazo husiana nalo. Hatua hii hunisaidia kuepuka maamuzi ya haraka ambayo yanaweza kuleta madhara zaidi badala ya suluhisho. Pili, baada ya kubaini chanzo cha tatizo, mimi huishugulikia kwa umakini mkubwa. Ninapanga hatua zitakazo saidia kulitatua tatizo hilo kwa njia ya kudumu si ya muda mfupi. Huangalia athari za kila uamuzi ninao chukua ili kuhakikisha hauleti matatizo mabaya. Umakini huu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuzingatia viwango vya ubora vinayoitajika kazini. Jambo lingine muhimu katika namna ninavyo shambulia tatizo kazini ni utulivu. Ninapo tambua tatizo fulani kazini. Mimi hutambua kuwa hasira presha au hofu vinaweza kupotosha fikra na kuathiri maamuzi. Hivyo, ninapo kumbana na changamoto, mimi hujitahidi kubaki mtulivu, kujidhibiti na kufikiri kwa busara. Utulivu hunipa nafasi ya kuona tatizo kwa upana zaidi na kutambua suluhisho mbadala ambazo uenda zisingeonekana iwapo ningechukua hatua kwa pupa. Aitha, ushirikiano na wanzangu, kazini ni sehemu ya mkakati wangu wa kushugulikia matatizo. Ninathamini mawazo ya wengine na niko tayari kushauliriana nawo pale inapo hitajika. Kufanya hivyo, mimi hupata mtazamo tofauti, unaoweza kuboresha uamuzi wangu na kuharakisha upatikanaji wa suluhisho. Hii pia huimarisha mshikamano na mahusiano mazuri kazini. Zaidi ya hayo, ninachukulia kila tatizo kama fursa ya kujifunza na kujiboresha. Baada ya kulitatua tatizo, mimi hujithamini ilikuona kwamba ninaendelea mbele kwa kulitatua ipasavyo. Baada ya hapo, mimi hujitathmini ilikuona nini kilienda sawa na nini kingeweza kufanywa vizuri zaidi. Tathmini, hii hunisaidia kuongeza ujuzi wangu, kuimarisha uwezo wangu, na kukabiliana na changamoto zijazo na kuwa mfanyakazi bora zaidi.

Jibu langu ni ndio ningependa kurudi ujana ili nimeyabadilisha mambo katha wakatha niliye yafanya vibaya. Kwa upande wangu, ningependa kuwa na nafasi ya kurudi katika ujana wangu, kipindi ambapo kumaisha yangikuwa mepesi na changamoto wazikuwa nyingi. Mingependa kutumia nafasi hiyo, kufanya mambo tufauti, kufanya maamuzi sahihi, kuendeleza ndoto zangu kwa umakini mkubwa, na kuepuka makosa madogo ambayo siku hizi yananikosesha amani ya ndani. Ndoto hii situ ya kimsingi, bali ni matokeo kutambua thamani ya kila siku na kila hatua katika maamuzi ninayoyafanya. Ningependa kama ningepata fursa ya kurudi nyuma, kubadilisha baadhi ya tabia na matendo ambayo ya lileta madhara kwa mimi, mwenyewe au kwa wangina. Ningependa kuwa mtu alie makini zaidi katika kuchagua marafiki, mtu aliae mwangalifu katika maneno ya naya osemu, na mtu alie hodari katika kutumia muda wake kwa malengo yenye tija. Hili lingekua jambo muhimu sana kwani linaadhiri maisha yangu ya sasa. Aitha ningependa kuwepuka kuchukua hatu ambazo zilikuwa za madhara kwa wengine. Kila makosa nilie yafanya hapo awali yamenifundisha somo zuri la maisha. Kuwa na uwajibikaji na pia kuzingatia adhari za matendo yangu na kujifunza kusamea ya na kuomba msamaa pale inapobidi. Lakini pia ningependa kurudia baadhi ya fursa nilio poteza kwa sababu ya hofu, aibu au kutokuwa na uhakika wandani. Kukumbuka ujana kuna nitia motisha ya kuwa mwenye busara zaidi leo na kutambua kuwa hata kama hatuwezi kurekebisha makosa ya zamani, tunaweza kujijengea maisha bora ya sasa na ya baadae. Kwa kufanya maamuzi sahihi sasa, kuzingatia elimu, uhusiano na maadili mema, tunaweza kupunguza madhara ya naoweza kusababisha na makosa ya lio pita. Kwa kumalizia ningependa kusemba kwa mbandoto yangu ya kurudi ujana na kubadilisha mambo katha wakatha situ mapenzi ya kibinafsi bali nifunzo la maisha kwa kila mmoja wetu. Inatufundisha kuwa kila hatua tunayochukua leo inathamani, kila maamuzi ya naathari na kila fursa ya kujifunza haipotei. Tutumie muda wetu kwa busara, tujifunze mambo ambayo ya tatufusaidia katika siku zetu za usoni ili kuboresha maisha yetu na maisha ya jamii kwa ujumla.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya matunda ya maembe. Kwanza kabisa, ningependa kuzungumzia ladha ya juisi ya maembe. Juisi hii ni tamu yenye ukunyaji laini unaopendeza sana. Ladha yake huchanganya uzuri wa hasili ya watunda na harufu ni kipekee naa vutia hisia zote za mtumiaji. Kila kipande cha juisi ya maembe kinakibeba kwenye furaha hisia na kifana kikirudisha kikirudisha kwenye wakati mwema wa manthari na asili. Hakika, hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na ladha safi ya juisi ya maembe. Ilio pandwa kwa mapenzi na kuiva kwa hali nzuri. Pili, juisi ya maembe sio tamu tu bali pia ni chanzo kizuri cha afya. Maembe yana viltubisho vingi. Ikiwa ni pamoja na vitamini E na C Ambavyo, husaidia kuimarisha kinga ya mwili kuangalia afya ya macho na kuimarisha ngozi. Pia yana nyuzi za chakula ambazo huitwa Fiber na husaidia mmengenyo wa chakula. Na afya ya mfumo wa mmengenyo wa chakula kwa ujumla. Kwa hivyo, kila kipimo cha juisi ya maembe si tu cha kupendeza kinyo bali pia ni cha wekezaji wa afya ya mwili. Zaidi ya hayo, juisi ya maembe ni rahisi kwa andana. Inaweza kufanyo kwa njia nyingi. Unaweza kuchagua maembe mabichi yalio komaa vizuri. Kuyakata, kisha kuyachanganya kwenye blender. Baade ya dakika chache tu. Unapata kioo cha juisi, kinacho angaza na rangi ya dhahabu ya asili. Unaweza pia kuangeza kuongeza kidogo maji au ice cubes ili kuifanya iwe baridi na kupendeza zaidi. Hasa katika siku za joto. Kwa kweli, juisi ya maembe ni mchanganyiko wa urahisi na utamu wa asili. Jambo ambalo linawafanya watu wa rika ya zote kuipenda.